Shugri zangu za siku za mvua ni kupanda, napenda kupanda kwa sababu mimi pia ni mkulima. Mvua inaponyesha nafurahianga sana kwa kuwa nitaweza kupanda vitu kwa tika shambalangu. Ambazo zita kuja kuninufaa kwa siku zijaazo. Napenda mvua sana huwa inanifuraisha.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu. Kiongozi mzuri anafaa kuwa na uaminifu na uaminifu ni yeye mwenyewe anafaa kuileta ili aweze kuaminiwa na watu walio mchagua ama walio mpea yoma mamlaka. Usipokuwa na uaminifu huwezi kuwa kiongozi mzuri.

Kazi aabayo na nyumbani ambayo na chukia, mimi na chukia sana kuosha vyombo viombo ni kazi ambayo nikipata, haijafanywa huwa inanifanya hata nikasirike kwa maana itani itani itani hitaji mimi mwenye niifanye kazi ambayo si pendi kamwe kamwe.

Kati ya mahali pa kimya au pahali pa kelele, mimi napenda pahali pa kimya Kwa kuwa hapo ndipo nitaeza kutulia vizuri na kufikiria mafikira yangu ambayo yatanisaidia kimaisha ama kufurahia maisha bila kelele mingi.

Mimi kati ya shati na tishati, mimi napenda tishati. Tishati huwa inanifanya nisikie ni metosheka, nimeridhika na mavazi ya abayo ni nimevaa. Huwa inanisaidia ata wakati wa joto sita, sikia joto sana. So kati ya tishati na shati, mimi napenda tishati sana sana.